Naam, napenda kusikiza radio kwa sababu hunipa habari za haraka mziki mzuri na kunifanya nijisike niko karibu na kinacho endelea. Napenda sana kusikiza vipindi vya asubuhi kwa sababu vina nishati, vichekesho na mazungumzo yanayo tuma akili ichangamke wakati wa asubuhi.

Timu ya mpira ninayoipenda sana ni Manchester United. Naipenda hii timu kwa muda mrefu kwa sababu ya historia yake kubwa. Wachezaji waliowahi kucheza na roho ya kupambana hadi dakika ya mwisho. Manchester United imejulikana kwa kutokataa tamaa. Hata wakati mambo yanaenda vizuri na hilo ndio jambo linalonivutia zaidi. Sababu nyingine yangu ya kupenda hiyo timu, imewahi kuwa na wachezaji wa kipekee waliovutia mashabiki duniani kote. Kama vile Cristiano Ronaldo.

Nchi ninayopenda kutembela ni Japan. Sababu kubwa kupenda kutembelea nchi ya Japan. Inamchanganyiko wa utamaduni wakipekee teknolojia ya kisasa sana na maandhari ya ajabu. Ningependa kuona miundo ya kale ya mji kama koyote na pia vivuto vya kisasa vya tokyo pia ningependa kutembelea japan kwa sababu ya maeneo yake ya asali. Niyakuvutia sana mlima fuji hustaniza sukara na maziwa tulivu.

Napenda zaidi kufanya kazi na wengine lakini pia kufanya kazi pekee kuna kuna nafasi yake. Kufanya kazi na wengine hunipa fursa ya kubadilisha mawazo, tukiwa na wenzangu, kujifunza kutoka kwa watu tofauti na kupata matokeo bora kupitia ushirikiano. Pia hunisaidia kugawana majukumu na kupunguza mzigo kwa wa kazi. Hata hivi wakati mwingine napenda kufanya kazi pekee, hasa pale kazi inapohitaji umakini mkubwa wa ubunifu wa kina. Kufanya kazi pekee yangu hunipa nafsi ya kupanga mawazo vizuri na kufanya kazi kwa kasi yangu bila usumbufu wowote.

Kitu kinachofanya nifurahie sana ni kutumia muda na watu ninaopenda na kufanya mambo ninayopenda kwa mfano kukaa na familia au marafiki kucheka pamoja au kushiriki hadithi na mazungumzo ya furaha hufanya moyo wangu ujazwe na furaha. Pia napenda sana kusikiliza muziki, kuangalia filamu au video za burudani na kusoma vitabu vinavyonifundisha au kunielimisha. Hii hunifanya nipomzike na niondolewe na stress ya kila siku. Shughuli zingine zinazonifurahisha ni kutembelea sehemu mpya. Kuangalia madhari ya sehemu mpya au kushiriki michezo na mazoezi ya mwili. Unaposhirikina na wengine au kujifunza kitu mpya kufanya furaha yawe ya kweli kwa jumla kile ninachokifanya nifurahie sana ni mchanganyiko wa furaha ya jamii. Burudani au kujifunza kufanya mambo mpya. Hii hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa na rangi na yenye maana.